Mimi ni mtu na ambaye napenda kusafiri kuna miji mipya vijiji vipya na makutembea mahali mapya mapya ambapo sijatembea bado. Kama kwa mfano mimi natamani sana ya kutembelea hii hoteli ambae inaitua Malivs Malivs ni hoteli ingine ya kifahari, hoteli nzuri, hoteli ya kupendeza ambayo inamandhari ya kufurahisha sana Malivs ni hoteli ambayo nikiweza pata fursa ya kutoka nje huo ndio ni mahali ambapo ni nitatemelea ya kwanza. Pia kuna huu mji ambao unapatikana kule nchi ya ng'ambo kule ambayo inaitwa ya wazungu kule ngambo inaitwa Manchester United. Huu ni mji ambayo naweza furahia sana kutembelea nikiweza pata nafasi. Kwa maana ni mji unaopendeza, unafurahisha, unamandhari, mazuri. Unapendeza yale ina majumba ya kitambo kitambo, majumba ya jadi. Yale ambayo yanatunza maeneo ya hapo hapo hivyo na majumba yake yanapendeza ndiyo maana inakumbukumbu kuhusu jinsi mambo yalivyo kuwa kitambo. Kuna huu mji ambao uko Afrika kusini ambao unaitwa Cape Town. Huu ni mji ambao ni mji mkubwa una watu wengi, una magari mazuri, una furahisha na pia iko karibu na bahari na hii bahari inamandhari mazuri pia yanayofurahisha. Huko kwa bahari huko unamandhari ambayo mtu anaweza enda huko akaogelea akabarizi kwa jua huko hivyo na akafurahia mandhari yake kwa undani.

Kusema ukweli kwa uhakika mimi si mtu ambae napenda kutumia maji yamoto. Kwa mana mwanaume mwanaume hafai kutumia maji moto. Labda ule wakati ambapo unangonjeka. Ile wakati ambapo unangonjeka we ni mgonjwa na kuna baridi. Na ile umeelemewa kabisaa na umeambiwa na daktari kwamba haufai kuwa kuhujihusisha na baridi. Hapo ndipo labda naweza amua nikatumia maji yamoto. Lakini kwa hali ya kawaida, wakati kila kitu kiko sawa, wakati niko mzima, niko buheri wa afya, mimi wakati wote hupenda kutumia maji ya baridi, kwa mana maji baridi, inasisimua mwili, inafanya mwili inakua inakuwa imechangamka, pia inasaidia katika kunyoosha, kunyosha misuli ya mwili, inasaidia pia kuchangamsha mwili, pali ambapo, unasikia ni kama mwili unauchovu, fulani unasikia ni kama mwili umechochoka. Ukitumia maji ya baridi kwenda kuoga. Mwili utajihisi. Utajihisi ni kama mwili inafunguka. Misuli inanyooka. Utahisi ni kama damu inaanza kutembea kwa mwili vyema. Niposa anasema mimi napenda kutumia maji ya baridi pia maji ya moto wakati fulani hufanya mwili, hudhoofisha mwili, hudhoofisha mwili. Pale ambapo inafanya mwili akili ni kama imechang mka.

Kuna vitendo kadha kadha ambayo nimefanya baadhi yale ambayo ni ya wema kwa mfano mimi nina madada zangu wadogo ambao kuna wale ambao bodo wako shule, kuna wale washamaliza shule. Na kwa wakati mwingi yule ambaye bando yuko shule mimi ndiye humsaidia na kifedha maramingi akihitaji vitabu za shule, akihitaji mambo ya shule. Mimi ndiye humsaidia. Na pia kule kule tu akiwa shule pia kuna yale. Kuna yale bidhaa ambayo pia huhitaji yale ya mahitaji ya kila siku ambaye anahitaji kama mwanakufunzi mimi pia ndiye huwa namsaidia na namtumia fedha, namtumia pia fedha afanyie mambo yake kibinafsi ambaye anahitaji. Na pia niko na marafiki kadhaa. Wale marafiki wa ukweli na utapata kuna wakati ambapo rafiki atakupigia simu akuambie kwamba amekwama mahali fulani na anahitaji usaidizi wako. Hapo hapo mimi kama rafiki lazima nitachangamka na nitamtumia kile kile ambacho nitaweza ama nitamsaidia pale ambapo nitaweza kumsaidia. Kwa maana siwezi wacha rafiki yangu aumie ilhali mimi nikona ile njia ile ambayo naweza msaidia. Iwe kifedha ama iwe siwe kifedha. Pia nikona marafiki ama kuna wale ambao napatana nao kazi wanahitaji msaada wako labda hawana yale makaratasi yote ambayo wanahitaji kule. Ama hawana yele mambo ambayo wanaitishwa kazini. Hapo hapo pia mimi nitakuwa na utu wa binadamu. Nitamsaidia pale ambapo nitaweza ili asahidiwe pale ambapo anahitaji usahidizi wake.

Kuna njia kadhaa ambayo vile mimi nashiriki katika jamii. Ya kwanza ikiwepo ni kupitia uhifadhi wa mazingira. Ninasha ninafanya na mashirika kadhaa ambayo yanafanya kampeni za usafi wa mazingira. Kama vile upandaji miti katika eneo letu ili kuboresha hali ya hewa na mazingira. Jambo la pili ni kupitia kujitolea mimi binafsi kuna muda ambao nimetenga wa siku kadhaa kwa wiki ama kwa mwezi. Kuna siku zile tu ambayo najitolea Mimi mwenyewe natoa muda wangu ili kusaidia katika vituo vya watoto, yatima, wa hospitali ama mashirika mengine ambayo si ya kiserikali ambayo yanajisimamia yenyewe ili kupata fursa hizi kupitia kujitolea ili kusaidia wale ambao hawajiwezi. Pia nashiriki katika jamii yangu kwa kufanya michango. Kufanya michango ya kutoa nguo, chakula, vitabu kwa wale ambao wanahitaji. Wale ambao hawana njia ya kujisaidia wale wanafunzi ambao wanatoa kwa kwa boma ama familia isiyojiweza tunawasidia kununua vitabu, kununua hata sare za shule ili wajisaidie katika maisha yao. Njia ingine ambayo pia nashiriki katika jamii ni kupitia mashauri na mafunzo. Natumia ujuzi wangu ambao ninao katika kazini na ata ujuzi wa nje ili kutoa ujuzi wangu kuwafundisha vijana, wazee na hata wale ambao wangali wadogo. Kupitia kazi ya mikono, masomo ama mbinu za kimaisha ili nao pia wapate mafunzo ambayo yatawasaidia maishani. Pia katika kijiji chetu tuna vikao vya jamii ambayo tunahudhuria. Tunashiriki katika mikutano ya kiserikali, za mitaa na mahali ambapo nakaa pia tuna vikundi ya maendeleo ili kutoa maoni kuhusu miradi ambayo tunaeza yatekeleza. Na miradi haya yanatofutiana kulingana na mpango ambao umeekwa katika kijiji chetu. Tunasaidiana na majirani. Kufanya vitendo zile ndogo ndogo, kama kusaidia wazee, kuwapeleka hospitalini, kuwasaidia hata pia na katika madawa, kwasaidia kifedha, tunasaidia pia wale ambao wameshindwa na maisha, wale ambao wanaishi maisha ya kichochole. Hivyo ndivyo ninavyoshiriki katika jamii yangu na kupitia haya. Tumesaidia jamii sasa iko katika hali nzuri. Na tunazidi kufanya kushiriki ili kuhakikisha ya kwamba kila mmoja wetu wote wanaojiweza na wasio jiweza wanaishi maisha nzuri.

Ndiyo, mimi napenda kufanya kazi, mimi si mtu ambaye napenda kukaa tu bila kufanya kitu yoyote. Kuna wakati ambapo mimi nikiwa nyumbani, labda sijaenda kazini. Ama labda nishatoka kazini, nimetulia tu pale nyumbani na mpenzi wangu. Wakati mwingi mimi najipata nime nafanya kazi yale nyumbani namsaidia hapa na pale. Ama wakati pia amelemewa, ama wakati ambapo ni mgonjwa pia nitamsaidia. Kazi tofauti tofauti hapa na pale. Kazi yote tu iwe ni kazi ya usafi, iwe ni kazi ya jikoni, iwe ni kazi ya usafi ya inje. Kusafisha mazingira, kusafisha hapo nje yote nayafanya kwa moyo mkunjufu na kwa furaha. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi. Nitafanya kazi yoyote ile, iwe ni kazi ya nyumba, iwe ni kazi yoyote ile ambayo inahitaji kutumia mikono ama ujuzi wowote. Yote nitafanya, iwe ni ya nyumba ama ni ya nje. Kulingana na wakati ule ambapo niko sina kazi nyingine wakati ambapo niko. Nina muda, yote nitafanya.

Kwenda na kutembelea hospitalini inategemea ni kitu gani kime kupeleka huko. Sababu kuna wakati mwingine unaeza kuwa unagonjeka wakati unagonjeka hapo haita tambua ni mara ngapi unaenda Borake unagonjeka itabidi niende hospitalini niende niangaliwe nifanyiwe uchunguzi, niangaliwe ni nini kinacho nisumbua. Ama ni ugonjwa gani unanisumbua. Pia kuna wakati mwingine ambapo naeza amua niende kufanya uchunguzi wa kijumla ili niangalie, niangalie mwili wangu unaendeleaje. Sehemu zangu za mwili zinafanya aje, ziko aje. Na hapa labda naeza amua niende, labda mara tatu. Maratatu kwa mwaka ili kufanyua vipimo kimwili, kuangalia. Hali ya damu yangu ya mwili iko aje. Sehemu zangu za mwili ziko aje kama ziko na hitilafu, ziko na shida. Yote nitaenda nifanyiwe. Hizo vipimo ya niangalie. Na wakati mwingine pia hospitali naeza enda labda kuangaliwa. Kama nagonjeka, labda kuna magonjwa ambayo yananisumbua ama kuna maradhi ambayo yamenikumba. Hapa hivi haita itategemea ni wakati hapa hivi itategemea tu ule wakati ambapo unagonjeka ama ule wakati ambapo maradhi yamekukumba peke yake ndio nitaenda hospitalini.

Mimi napenda kutangamana na marafiki zangu kwa wakati wowote ule, uwepo ni wakati nipo kazini, ama wakati nipo nyumbani, ama wakati nipo kwa shughuli zingine. Kitu cha kwanza ambapo na ambacho napenda kufanya na marafiki zangu ni kujifunza mambo mapya na kujigundua. Napenda kusaidia katika kutafuta habari mpya kupitia mitandaoni, kupitia kutumia simu, hata kupitia marafiki zangu, kutatua changamoto, ngumu, ile ambayo na hitaji kutumia ukunduzi fulani. Kuna penda kuelezea mada tata kwa urahisi. Mimi ni mtu ambae napenda kufanya kugundua mambo mapya. Labda kutumia mtandao, kutumia mtandao za kijamii ama kutumia pitia kupitia kuuliza marafiki zangu wengine. Kitu cha pili ambacho napenda kufanya nikiwa na marafiki zangu ni kupiga stori. Mimi ninmtu napenda kuongea. Na utapata wakati mwingi, ambapo niko na marafiki zangu iwe ni kazini iwe ni popote pale, tutaongea mambo mingi kuhusu jinsi nchi hii inavyo endelea kuhusu siasa, teknolojia, kuhusu maisha ya ndoa, maisha ya mapenzi kuhusu pia usafiri, magari, yale mambo yanayo ya ambayo yanachipuka kwa hivi sasa. Ninapenda kupiga stori, ninafurahia mazungumzo ya kila namna, kuanzia maswala ya falsafa, utani ya kwaida. Ili kufanya siku, siku yangu iwe nzuri zaidi kwa maana mnapo ongea na marafiki mnachambua mambo kadha kadhaa yanafanya siki kule kuboeka ama kule kuwa na siku kutufurahisha. Ndiposa mara mingi nitapiga story, nitaongea mambo mingi kuhusu mada tufauti tufauti. Kitu kingine ni ambacho napenda ni kupanga mipango. Ninapenda kusaidia marafiki yangu katika kupanga masafari, safari ya sherehe, safari ya kazini, ya kikazi, safari ya kindoa, ya mimi na mpenzi wangu, safari ya familia, kuandaa ratiba ya mazoezi, kupendekeza mapishi mapya ambayo nataka kujaribu juu mimi ni mtu ambaye napenda kujaribu vitu mpya. Ndiposa kwa mara mingi nitakua na jaribu mambo kadha kadha iwe katika upishi, kazini na popote pale. Kitu kingine pia ambacho napenda ni kuwa mbunifu. Napenda kusaidia marafiki zangu kuandika mashairi, hadithi, barua za kikazi, kupitia machukua kama mitandao. Na wakati mwingi pia napatikana niki safiri na peju napenda napenda kusafiri na utalii kutembelea mbuga za wanyama. Kutia mtandao za kijamii kama facebook, kama mtandao wa X amba unaitwa twitter. Napenda michezo ya mazoezi ili kufanya mwili uwe, uwe shwari. Kufanya mazoezi ya kimwili kishiriki katika michezo ya pamojo kwa mpira ya mguu. Ama kuenda hata kufanya mazoezi ya kuinua vyuma.

Mimi kibinafsi nina njia kadha wa kadha ambayo na, ninavolea nywele zangu. Kama kwa mfano mimi huwosha nywele yangu kutumia madawa kadhaa za kemikali. Kama mimi nashauriwa kuosha nywele yangu mara mbili kwa wiki ama mara tatu kwa wiki mbili ili kuzuiya kukauka. Kwa mfano, kuna zile njiya ambazo natumia ili kupata bidhaa bora bidhaa bora ya kusafisha ama bidhaa ya urembo ya kusafisha nywele yangu. Ama pia nezaosha na majimoto kutumia hayo bidhaa ya urembo mara moja kwa wiki. Kulingana na venye ambavo nitakuwa nimeshauriwa na, shauriwa na madaktari ama wauzaji la pili pia kuna yale mafuta ambayo mi huwa natumia ambayo nimeshauriwa na wauzaji. Pia kushauriwa pia na madaktari ama wale ambao wamebobea katika haya madawa. Natumia kuna baadhi ya mafuta ambayo napaka kwa nywele na unyevu. Ile ya kuweka unyevu katika nywele yangu na mafuta kila siku. Ama baada ya siku mbili ili nywele isikatike ama isiharibike. Nina mafuta pia ya kusafisha ngozi ya kichwa ambayo napaka maramoja kwa wiki ili kusafisha ngozi ngozi ya nywele yangu ili isikauke ama kukumbwa na maradhi ya kichwa ama ya nywele yale ambaye yanatokana kutokana na uchafu wa kichwa wa nywele.

Inatagemea ni ushauri ugani ya mbapo huyo mtu mungine anaitaji. Kuna ushauri wa mapenzi, wa mauhusiano, kati wapenzi wa wili. Kuna ushauri kuhusu kulingana na jinsi maisha ya navyo zidi. Kuna ushauri kuhusu masomo wa kimasomo. Kuna unashauri wa kikanisa wa dini. Ushauri wa kutaka kufungua biyashara. Hapa itategemea ni ushauri gani ambayo mtu anaitaji kutoka kwangu. Na mimi kama mtalamu nitakupatia ushauri kulingana na vile ambavio unataka kusaidiwa ukitaka ni ushauri wa masomo, nitakushauri jinsi inaviofa. Na hivyo kimasomo ambavio unataka kama ni kibiyashara, kama ni mambo na adini kama ni mambo na mahusiano katika ndoa. Mahusiano katika wale ambao wanapendana. Nita kushauri jinsi unavyo faa. Kama ni ushauri kufungua mambo na ukulima. Kama ni mkulima undaka ushauri na ukulima. Nina utahalam kama ni mambo ambayo shielewi. Nita kutuma kwa mtu mwengine ambaye anafahamu zaidi kunishinda mimi. Lakini kani ushauri ambayo mimi nina huo ufahamu. Nam nitakushauri jinsi unavyo faa adi we mwenyewe utapendezwa na ushauri wangu. Ushauri ni jambo mzuri sana ambayo inasaidia sana katia ya marafiki na wale ambayo wa na juwana.